Katika dunia inayobadilika kwa kasi, kufuatilia matukio ya kimataifa ni muhimu kwa maedeleo binafsi na ya kitaifa. Habari muhimu za kitaifa hutusaidia kuelewa mienendo ya uchumi, siasa, afya na usalama. Tukiwa na uwelewa mpana, tunaweza kufanya maamuzi bora, kushirikiana na mataifa mengine na kuchangia mustakabali wenye amani na ustawi.

Kila mmoja wetu hupendelea aina fulani ya mikutano kulingana na malengo na mtazamo wetu. Wengine hupenda mikutano ya kujifunza na kubadilisha ujuzi, wengine ya kujadili maendeleo ya kazi na wengine ya kijamii inao jenga mahusiano. Aina ya mikutano tunayoipenda inaonyesha jinsi tunavyo kuwa, tunavyo wasiliana na tunavyo tafuta mchango wetu katika jamii.

Kuwashughulikia wateja vyema ni msingi wa huduma bora, tunapaswa kuwasikiliza kwa makini, kuwaheshimu na kuwapatia taarifa sahihi kwa wakati. Huduma yenye ukarimu, uvumilivu na uwazi hujenga uaminifu na uhusiano wa kudumu. Kwa kumweka mteja kwanza, tunaboresha taswira ya taasisi na kuleta mafanikio endelevu.

Kutoa sadaka au michango ni kitendo cha moyo kinacho onyesha utu na umoja. Tunapo shiriki kile tulicho nacho, hata kama ni kidogo, tunagusa maisha ya wengi na kujenga jamii inayo saidiana. Mchango wetu huleta matumaini, hupunguza mahitaji na kutukumbusha kuwa nguvu ya jamii iko katika kushirikiana. Je, wewe huchangia vipi kwa ajili ya wengine?

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jukumu letu sote. Mimi hutumia mifuko ya kitamba badala ya plastiki. Kununua bidhaa zisizo na vifungisho vingi na hutumia chupa zinazo jazo tena. Kwa hatua hizi ndogo, tunalinda mazingira, kupunguza taka na kutengeneza dunia safi kwa vizazi vijavyo. Kila hatua ndogo inamana kubwa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuchanganya usomaji wa vitabu, kuangalia video za kielimu na kuuliza maswali ili kuelewa kwa kina. Pia, napenda kujitahidi kwa vitendo nikijaribu kufanya nilichojifunza ili kuikumbuka vizuri. Njia hii huniwezesha kupata maarifa mapya kwa ufasaha na kuendeleza akili yangu kila siku.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kushiriki furaha na wenzangu. Tunaweza kupanga sherehe ndogo, kula pamoja au kumpa kila mtu pongezi. Pia, ni muhimu kutambua jitihada za kila mshiriki na kushukuru kwa mchango wao. Kwa njia hii, mafanikio hayana maana tu kwa timu, bali pia huchochea motisha wa kufanya vizuri zaidi siku zijazo.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kutafuta utulivu. Mara nyingi hukaa chini nikisoma kitabu, kusikiliza muziki au kuangalia filamu fupi. Pia, napenda kuzungumza na familia au marafiki ili kuondoa msongo wa mawazo. Hatua hizi huniwezesha kupumzika kimwili na kisaikolojia ili kuanza siku inayofuata nikiwa tayari na mwenye nguvu.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi ni baiolojia. Napenda kujifunza kuhusu viumbe hai, jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi na mazingira yanavyobadilika. Baiolojia huniwezesha kuelewa maisha kwa undani na kunipa uelewa wa jinsi tunavyoweza kulinda afya yetu na mazingira. Kila somo linafunua ajabu za dunia ambazo hazikomi kuishia kushangaza.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi, wakati mwili bado una nguvu na hewa ni safi. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuamka vizuri, kuongeza umakini na kuanza siku kwa nishati. Wengine hupendelea jioni, lakini kwa mimi, kuanza siku na mazoezi ni njia bora ya kuweka mwili na akili katika hali nzuri.

Ninapenda wanyama wa aina mbali mbali, lakini wanyama ninaopenda zaidi ni mbwa. Wana uaminifu mkubwa, wanatupa furaha na hutufundisha kujali wengine. Kuwa karibu na wanyama hawa kunanifanya nijisikea tulivu na kunipa rafiki wa kweli. Pia, kuatunza wanyama ni njia kuonyesha heshima na upendo kwa viumbe wote wa dunia.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo au vibanda vya vakula vinavyotoa vyakula vya kitamaduni. Hii hunipa fursa ya kufurahia chakula bora, hewa safi na mazingira yenye furaha. Pia ni wakati mzuri wa kushirikiana na marafiki au familia huku tukifurahia ladha tofauti na kujenga kumbukumbu mzuri.

Mimi napendelea mahali pa kimya zaidi ya pa kelele, kimya huniwezesha kutafakari, kusoma au kufanya kazi kwa makini bila usumbufu. Hata hivyo, mara nyingine kelele kidogo kutoka kwa wenzangu inaweza kuwa burudani na kuimarisha hisia za furaha. Kwa jumla, kimi uniwezesha kupata utulivu wa akili na kuzingatia mambu muhimu zaidi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na shule, kupata abari mpya na kupanga ratiba zangu za kila siku. Pia, ni chomo muhimu cha kujifunza mtadao na kufuraia burudani. Simu yangu ni rafiki wangu mkubwa.

Ninapenda kuenda sinema mara kadhaa, hasa mwishoni mwa wiki. Kwa kawaida, naenda angalau mara moja au mbili kwa mwezi kwani sinema ni njia nzuri ya kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia hadithi mpya. Pia, ni fursa ya kukutana na marafiki na familia na kushirikiana mawazo kuhusu filamu tunazoziona.

Ninapenda kununua vitabu zaidi. Kwa kuwa vitabu hufungua akili yangu kwa maarifa mapya na hadithi za kusisimua. Kununua kitabu ni kama kuekeza kwa furaha na ilimu yangu. Kila wakati ninapo nunua kitabu kipya, napata nafasi ya kujifunza mambo mapya na kuingia kwenye dunia tofauti ambayo inaniumiza na kunifariji kwa wakati mmoja.

Likizo ya ndoto yangu ingekua mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia uzuri wa asili. Ningependa kuenda ufukweni ili kueza kufurahi ya jua mawimbi ya bahari na mchanga laini chini ya miguu yangu. Ningependa kuogelea, kucheza mchezo ya maji na kupumzika chini ya miti ya palipu. Ningesafiri na familia yangu kwani kushirikiana nao kunafanya likizo kuwa ya furaha zaidi. Katika likizo hii, ningeitaji kupumzika, kutembea kidogo kando ya puwani na kufuraia kila dakika bila haraka yoyote.

Shughuli ninayopendezwa zaidi ni kusoma vitabu. Kusoma kunanifurahisha kwa sababu kunanipanua maarifa yangu na kunisaidia kufahamu dunia kutoka mitazamo tofauti. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika baada ya siku ndefu na kufurahia hadithi za kusisimua. Kila kitabu kipya ni nafasi ya kujifunza kitu kipya na kuimarisha akili yangu.

Kipindi cha televisioni ninacho kipenda zaidi ni filamu za kisiasa na za elimu. Napenda kuona hadithi zinazonifundisha mambo mapya, kunichochea kufikiria na kunipa burudani ya kipekee. Kila wakati ninapoona kipindi hicho najisikia kufurahi na kujifunza kwa wakati mmoja. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika baada ya shughuli zangu za kila siku.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda ladha yake tamu na yenye unyevunyevu ambayo hufanya kila kipande kuwa cha kufurahisha. Keki ya chokoleti pia hufanya sherehe na kumbukumbu ziwe za kipekee. Kila wakati ninapokula keki hiyo, ninajisikia furaha na kuridhika. Na mara nyingi napenda kushirikiana nayo na marafiki na familia.

Ninapenda kucheza michezo ya ubao kama dabare na chess. Michezo hii inanifurahisha na pia inachangmsha akili kwani inahitaji mpangilio mzuri na mawazo ya haraka. Kila wakati ninapocheza, najisikia changamoto na furaha kwa wakati mmoja. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki na familia na kuimarisha urafiki na mshikamano.

Najihifadhi pesa kwa kuweka sahemu ya mapato yangu kila mwezi kwenye akaunti ya akiba. Pia napanga bajeti ya matumizi yangu kuepuka ununuzi usio wa lazima na kuwekeza katika vitu vinavyo nisaidia baadae. Kwa njia hii, ninahakika kuwa nitakuwa na akiba ya dharura na pia nafasi ya kufanikisha malengo yangu ya kifedha.

Rafiki yangu wa karibu tulikutana shuleni mwaka mmoja uliopita. Tunapenda kucheza pamoja, kusoma pamoja na kushirikiana mawazo yetu. Kinachonifanya niwe karibu naye ni uaminifu wake na jinsi anavyonisaidia kila wakati. Ningependa kumuambia kwamba ninadhamini urafiki wetu na kila wakati ninafurahi kuwa naye. Kwani ni rafiki wa kweli ambaye sioni mara nyingi.

Ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hufungua mawazo yangu kwa mitazamo tofauti. Kupitia maoni ya watu wengine, ninaweza kuona njia mpya za kufikiria, kujifunza mambo mapya na kuelewa maswala tofauti. Pia, mara nyingi huniacha nacheka au kunifurahisha na kunifanya nijisikiae sehemu ya jamii mtandaoni.

Muziki ninao huskiliza mara nyingi ni muziki wa Afrobeat. Muziki ninao huskiliza mara nyingi ni muziki wa Afrobeat. Muziki huu pia unanipa motisha ya kufanya kazi na kujifurahisha wakati wa mapu mziko. Kila nyimbo mya hunifanya nijisikie kicheko ndani ya moyo na nashiriki furaha hiyo na marafiki wangu.

Sina ndege wa kufungwa nyumbani, lakini napenda kuwatazama kwa sababu ni viumbe wenye rangi nzuri na wanaotoa sauti za kutuliza. Nikiwa na nafasi, ningependa kumiliki ndege kama vile kasuku au njiwa, kwa sababu wanavutia na huleta uhai nyumbani. Kwa sasa, ninafurahia tu kuwaona na kujifunza kuhusu aina mbalimbali za ndege.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu, uwazi na uwezo wakusikiliza wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mfano wakuigwa, kuelewa maitaji ya watu wake na kufanya maamuzi kwa busara. Pia, anapaswa kuhamasisha timu yake na kuwakikisha kila mtu anajisikia kuthaminiwa na kushirikishwa.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa utulivu na nafasi ya kupanga muda wangu vizuri. Ninapotumia mazingira yangu ya nyumbani nafanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kelele nyingi. Pia inanipa nafasi ya kupumzika kidogo kati ya kazi na kuwa karibu na familia yangu.

Kwa kawaida nasherekea mwaka mpya kwa kuwa pamoja na familia na marafiki. Tunakula chakula kizuri, kusikiliza mziki na kuangalia fataki. Ni wakati wa kufurahia, kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya. Ninapenda mazingira ya furaha na matumaini yanayoambatana na usiku huo.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hupanga ratiba ya siku mapema na kueka vipaumbele vya kazi. Napenda kugawanya majukumu madogo madogo ili niyakamilishe kwa urahisi. Pia huondoa vitu vinavyo nikomisha kama kelele au simu na huchukua mapumziko mafupi ili kubaki na nguvu na umakini.

Kumbukumbu nzuri niliobeba kutoka utotoni ni kucheza na marafiki wangu mtaani hadi jioni. Tulikimbia, tukacheza rende na michezo mingine ya kujenga urafiki. Ilikuwa kipindi cha furaha bila majukumu mengi na kila siku ilikuwa kama matembezi mapya. Kumbukumbu hizo hunikumbusha urahisi na furaha ya maisha ya utotoni.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na inanirahisishia kupanga mawazo yangu vizuri. Kompyuta hunipa nafasi ya kurekebisha makosa kwa urahisi na kuhifadhi kazi yangu bila kupoteza. Hata hivyo, wakati mwingine huandika kwa mkono, nikitaka kufikiria kwa utulivu na kuunda mawazo mapya.

Napenda kuenda madukani mara nyingi mwishoni mwa wiki kwa sababu huwa muda wa kutosha na usio na haraka. Wakati huo, maduka huwa tulivu zaidi naweza kuchagua bidhaa kwa utulivu na kupanga matumizi yangu vizuri. Pia, ni nafasi nzuri ya kupumzika kidogo na kujiburudisha.

Ninapenda kwenda pwani kwa sababu ni mahali pa utulivu na kupumzika. Mawimbi ya bahari na upepo mwanana hunifanya ni jisikie huru na mwenye amani. Ninapenda kutembea kwenye mchanga kuogelea na kufurahia mandhari mazuri. Pwani hunipa na fasi ya kusahau mawazo na kufurahia muda wangu.

Wakati ninapopata wasi wasi, hupumua kwa kina na kutulia ili kupunguza mawazo. Mara nyingine, upenda kutembea kidogo au kusikiliza mziki mtulivu kunifariji. Pia, kuzungumza na rafiki kunanisaidia kupata mtazamo mpya. Njia hizi hunirudisha katika hali ya utulivu, na kunifanya niwe sawa tena.

Ninasomea habari mtandaoni kupitia tovuti mbalimbali za habari na mitandao ya kijamii. Napenda kupata habari za haraka na za kisasa kutoka sehemu tofauti duniani. Pia, kusomea mtandaoni kunanisaidia kubaini mitazamo tofauti ya watu na kufahamu mambo yanayoendelea kwa wakati mmoja.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtaalamu katika fani ninayo penda na kusaidia jamii yangu. Ningependa kutumia ujuzi wangu kuleta mabadiliko chanya na kuhamasisha wengine kufanikisha ndoto zao. Kila hatua ninayo chukua ni hatua kuelekea ndoto hii na inanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Mafanikio niliyo yapata kazini ni pamoja na kumalizia miradi kwa wakati na ubora unaotakiwa. Pia, nimejifunza kuongoza timu kwa ufanisi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Mafanikio haya yamenipa motisha wa kufanya kazi kwa bidii zaidi na kukuza ujuzi wangu kila siku.

Napenda kupaka rangi kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa njia ya ubunifu. Kupaka rangi kunanifanya nijisikie tulivu na furaha na pia huniwezesha kuunda picha nzuri zinazoshangaza. Hii ni njia nzuri ya kujiburudisha na pia kuendeleza kipaji changu cha sanaa.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri. Kwa mfano, hupakua sasisho za programu na kuangalia betri au sehemu nyingine zinazohitajika. Kwa kufanya hivyo, ninaepuka matatizo na kuwakikisha vifavi na nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kila siku.

Ninaenda maktaba mara kadha kwa wiki hasa wakati wakutafuta vitabu vya kusoma au kufanya utafiti. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata maarifa mapya na kusoma kwa utulivu. Kila wakati ninapoenda, ninajisikia kufurahia na kunufaika kutokana na vitabu na raslimali mbali mbali vinavyo patikana hapo.

Ninapenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa kama YouTube na TikTok. Huko napata burudani, mafunzo mapya na mawazo ya kufikiria. Pia, napenda kuona video za wanasayansi, vloggers na watu wanao shirikisha ujuzi wao. Kutazama video kuna nifanya nijisikie furaha na kunipanua mtazamo wangu.

Ninaweka nenosili salama kwa kuchagua maneno magumu na tofauti na jina langu au tarehe muhimu. Pia, hupandisha mchanganyiko wa herufi, na habari na alama maalumu ili kulilinda zaidi. Ninahakikisha neno hilo si rahisi kudhaniwa na si rahisi kuandikwa. Kwa njia hii, taarifa zangu zinabaki salama mtadaoni.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za usafi na kupanda miti. Pia hutoa msaada mdogo kwa wale wanawahitaji kama chakula au mavazi. Ninaposhiriki katika kazi hizi, ninajiskia furaha na kujivunia. Kwani ninachangia katika maendeleo ya jamii yangu na kuifanya iwe mahali bora pa kuishi.

Aina ya filamu ninazopenda ni za kusisimua na za ucheshi. Napenda filamu zinazonifanya ni cheke na pia za kunivutia kihisia. Mwimbaji au mbedi ninayempenda hubadilisha kila wimbo kuwa wa kufuraisha. Filamu hizi hunitoa burudani na kunifanya nisahau mawazo mabaya hasa baada ya siku mrefu.

Napenda sana ya uchoraji na kupaka rangi, kwa sababu huniruhusu kueleza mawazo yangu kwa ubunifu. Kupaka rangi kuna nifanya nijisikie tulivu na furaha, na pia huongeza kipaji changu cha sanaa. Kila picha ninayounda, hunipa kuridhika na kuniacha nijivunie kazi yangu.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na usahihi. Ni muhimu kuhakikisha kila mtu anapata taarifa sahihi kwa wakati na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kwa makini ili kuepuka mchanganyiko na kushirikiana kwa ufanisi katika kazi.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, hupenda kuuliza mwongozo kutoka kwa wenzangu au mkuu wangu. Pia, huangalia rasilimali zilizopo kama vitabu, maelekezo au mtandao wa kampuni. Kwa njia hiyo, ninaweza kumalizia kazi vizuri na kujifunza pia mbinu mpya za kufanya kazi kwa ufanisi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pia, ninapenda kutumia simu kusoma habari, kusikiliza muziki na kufanya kazi ndogondogo za mtandaoni. Kwa njia hiyo, inarahisisha maisha yangu na kunisaidia kubaki na taarifa za haraka.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli nilio hudhuria ulikuwa mechi ya mwisho wa ligi. Timu zilizo kuwa zikicheza zilikuwa Yankees na Red Sox. Kitu cha ajabu kilicho tokea ni pale mchezaji mmoja alipofunga pointi tatu mfululizo. Jambo ambalo lilifanya mashabiki wote wacheke na kushangilia kwa nguvu. Nilijisikia furaha kubwa na msisimuko mkubwa kushuhudia tukio hiyo. Kila ninapo fikiri kuhusu wakati huo, ninafurahia kumbukumbu za mshikamano, shauku na furaha michezo ya besiboli.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona kazi yangu ikimalizika kwa ubora na kusaidia wengine. Pia, pongezi kutoka kwa wenzangu au mkuu wangu hunifanya nijisikie kuthaminiwa. Malengo yangu binafsi na matarajiwa ya kufanikisha miradi pia hunipa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Nyama ninayopenda zaidi ni kuku, kwa sababu ni tamu, laini na inaweza kupikwa kwa njia nyingi. Mara nyingi huliwa na wali, viazi au mchuzi wa mboga. Napenda pia kushirikiana chakula hiki na familia na marafiki kwani hufanya chakula kuwa cha furaha na kukumbukwa.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama kama mbwa nyumbani. Kufuga mbwa kunanifundisha uwajibikaji, uvumilivu na upendo usio na masharti. Nifuraha kuona mbwa wangu akicheza, akipenda familia na kuonyesha tabia zake za kipekee kila siku. Pia, kunanifanya niwe mtu bora zaidi kwa kujali kiumbe mwingine.

Kila siku ya idu ni furaha kubwa kwangu. Mimi husherehekea kwa familia na marafiki, tukikula pamoja, kuimba na kucheza. Pia, napenda kutumia muda huu kuonyesha shukrani kwa baraka zetu na kusaidia wasio na bahati. Ni wakati wa amani, upendo na mshikamano wa kijamii.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika na kuchukuwa muda kidogo kwa nafsi yangu. Mara nyingi na kunywa chai au kahawa, kuzungumza na wenzangu au kusoma kitabu kidogo. Hii inanisaidia kujaza nguvu, kuondoa mawazo na kurudi kazini nikiwa na akili safi na nguvu za kufanya kazi vizuri.

Mandhari nzuri niliyowai kuona ni wakati wa machweo baharini. Jua lilipo pungua polepole, rangi za waridi, machungwa na dhahabu zikijumuika na wibi la bahari, nilihisi amani kubwa moyoni. Mandhari kama haya ya nanikumbusha uzuri wa dunia na umuhimu wa kudhamini kila kipengele cha asili.

Napenda shirika langu kwa sababu linadhamini wafanya kazi na linatoa mazingira mazuri ya kufanya kazi. Kuna ushirikiano, mawasiliano mazuri na nafasi ya kujifunza na kukua kitaaluma. Pia, ninahisi kazi yangu ina mchango muhimu katika mafanikio ya shirika. Jambo linalonipa motisha na furaha kila siku.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kushughulikia taarifa na kuhakikisha usahihi wake. Ninapenda kuona mfumo ukifanya kazi vizuri na data ikiwa sahihi kwa matumizi ya maamuzi. Hili linanipa kuridhika kwa sababu najua mchango wangu unaadhiri utendaji mzima wa shirika kwa njia chanya.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na kuku. Napenda ladha yake, rahisi lakini tamu, na jinsi inavyoweza kupikwa kwa mbinu mbalimbali. Kila mara ninapokula, nahisi kama ni mlo wa faraja, unaonipa nguvu na kunifanya nijisikie nyumbani. Kwa kweli, ni chakula nisichochoka nacho.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Ni njia nzuri ya kujifurahisha, huku nikiboresha afya yangu. Ninapopanda baiskeli nahisi uhuru na upepo mzuri usoni na hii hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Pia, ni njia rafiki kwa mazingira na jia rahisi ya kuchunguza maeneo mapya.

Wakati umeme unapokatika, napenda kutumia muda huo kupumzika na kufanya mambo ya siyo hitaji vifaa vya umeme. Mara nyingi nasoma kitabu, nasikiliza mziki kwenye simu au kuzungumza na familia. Pia, natumia fursa hiyo kutafakari na kupanga shuguli zangu. Ni muda mzuri wenye utulivu na kupumua kidogo.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kwenye shughuli mbalimbali kama usafi wa mazingira na kusaidia vijana kujifunza ujuzi muhimu. Pia, napenda kushiriki kwenye mikutano ya kijamii ili kutoa mawazo na kusaidia kufanya maamuzi bora. Kwa njia hizi, nahisi ninachangia maendeleo na umoja wa jamii yetu.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka. Naweza kulinganisha bei na ubora wa bidhaa kwa urahisi bila kutumia muda mwingi kutembea dukani. Pia, napenda urahisi wa kusafirishiwa bidhaa hadi nyumbani. Hata hivyo, huwa makini kuchagua maduka yenye uwakika ili kuepuka udanganyifu.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu inanipa mwongozo wa haraka na sahihi. GPS hunisaidia kuepuka kupotea na kunionyesha njia mbandala endapo kuna foleni. Hata hivyo, ramani za kawaida pia ni muhimu, hasa maeneo yasiyo na mtadao. Lakini kwa ujumla, GPS ndio njia yangu ninayo itumia zaidi.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Nawaheshimu na mara zote nasikiliza ushauri wao kwa sababu wana uzoefu na hekima ya maisha. Pia napenda kutumia muda nao kuzungumza, kushiriki hadithi na kujifunza kutoka kwao. Mahusiano haya yananifanya nijisikie karibu na familia yangu na kunipa msaada wa kihisia.